Muda ambao ninautumia mtandaoni ni muda takriban wa saa kama tatu, nne ikienda sana. Na huyo ni wakati wa jioni ninapotoka kazini, wakati nimepumzika huo ndioe wakati sana sana ninapoingia mtandaoni usiku. Nam, kuangalia vile hali iko, vile nchi imeshinda, nam.

Naam kuhusu manzaro ninapoangalia dirishani mwangu. Naona ni majengo yapo kuna jumba ambalo liliko hapo kando mahali hapa nipo nikiangalia dirishani mwangu. Pia kuna miti na nyasi kuna mandhari naam kuna mandhari ya miti na nyasi mahali pa tulivu. Na siko karibu na barabara ni mahali ambapo ni sehemu ya kuishi. Wakati wa usiku ambao napenda kutazama nje ninapotaka kuangalia nyota angani hapo ndipo napotazama nje usiku napotaka kuangalia nyota angani. Kinachobadilika kutokana misimu ni ya kwamba kukiwa na hali misimu kama kukiwa hali ya hewa ikuwe ya joto unapata kuna jua mandhari imetulia na wakati kuna baridi unapata nje kuna maji sana sana kunaponyesha unapokuwa msimu wa mvua unaponyesha napotazama hivi nje na nahisi ya kuwa mahali ya hewa imetulia ndiposa pia mimi moyoni mwangu unanipa amani.

Muziki ambao naupenda kusikiliza mara nyingi ni mziki wa injili. Nyimbo za njili ndizo ambazo napenda kuzisikiza sana. Kwa muda wangu mrefu hakuna wakati utaupata nikisikiza nyimbo zingine. Naam, napenda kusikiza nyimbo za injili. Wakati nafuraha, wakati napohisi ya kwamba sina furaha nyimbo za injili napenda kuzisikiliza.

Rangi ya kupendezwa ni rangi nyeupe. Kwa mtazamo wangu rangi nyeupe ni rangi ambayo ni tulivu. Rangi ambayo aina maneno mingi. Rangi ambayo haitatoa maana tofauti tofauti. Rangi nyeupe inasemekana ni rangi ambayo ni tulivu. Inaashiria mbingu inaashiria amani. Rangi yangu ni nyeupe.

Mnyama ambaye ningependa kumfuga ama anayependa afugwe ni mnyama anayeitwa wa mbwa. Naam. Mbwa muonekano wake ana miguu minne na unapomtazama ni mnyama anayeogofia. Lakini haogofi sana. Tabia zake ni ya kwamba dhamiri zake za kujua hali ya hatari. Iko juu sana. Naam. Mnyama kama mbwa mambo ambayo anafanya kuchekesha ni labda kukuja ni ile hali yake ya mchezo mchezo. Kwa nini unapenda wanyama wapori kufugwa. Sababu yangu kuu ya kupenda wanyama wapori kufugwa ni kwa sababu wanyama wale ni hatari sana kwa kwa usalama. Ni wanyama ambao hawafikiri kama binadamu. Kwa hivo ningependa wafugwe.

Kwenda hospitalini ni nadra sana kwa sababu labda iwe ni haya magonjwa madogo madogo lakini magonjwa kama hayo naenda pale kwenye chemist na huwa wananipa dawa ambayo inayofaa lakini ni nadra sana mimi kwenda hospitalini tuseme ni labda mara moja kwa mwaka.

Kwa kwa kawaida ya binadamu, sisi ni watu ambao tuliumbwa kama hatuno uvumilivu. Na pia mie, sipendi kusubiri kwenye mstari. Kwa sababu, sina huo uvumilivu lakini lisilobudi hubidi. Kwa hivyo, najihisi ya kwamba hafadhari ningefika mapema wakati hakuna mstari. Ama nivukishwe, naam.

Kwa hakika, yoga sijafanya. Yoga sijafanya. Lakini jinsi ambavyo nilivyosikia kuhusu yoga ni mazoezi mzuri ambayo inasaidia kufingua akili. Inasaidia kuleta utulivu. Naam, iyo ndiyo sifa ambazo nimezisikia kwa yoga. Lakini siku moja nitajaribu kufanya yoga.

Naam, mahali ambapo napoenda kwa ibada mle kanisani ni maramoja kwa wiki. Na hapo ni siku ya jumapili. Hapo ndipo wakati napoenda pale kanisani kwa ajili ya ibada. Hapo napoenda naomba mungu, na mshukuru mungu, na sikiza neno la mungu kutoka kwa mtumishi wa mungu, tunaomba kisha narejea nyumbani kupumzika. Naamu,

Fereji wa TV ambao naofuata ni kipindi ni inaitwa Citizen TV ambao upeperusha habari ya yale ambao yaliotukia katika taifa letu la Kenya. Zinginezo ni kama vile Maisha Magic East ambao unaleta filamu ambazo mie hutazama wakati ambapo nimepumzika.

Wakati ambao nafanya kazi vizuri zaidi ni wakati wa mchana. Wakati wa mchana ndipo ambapo napofanya kazi vizuri kwa uadilifu sana. Ni wakati wa mchana, wakati ambapo akili haijachoka, wakati ambapo nahisi niko na nguvu mwilini naam.

Chombo cha mziki ambacho mihu penda kupiga sana ni darama. Kutoka kwa mduundo, mduundo ya darama inapolia, inaleta furaha sana moyoni mwangu, inafaya nijihisi ya kwamba, ninaamani moyoni. Naam, napenda kupiga sana darama. Ninapo kuwa pale kanisani, napoenda kushiriki katika ibada jumapili, miupiga darama na naisi furaha.

Naam nalea nywele yangu kwa takriban miezi mbili. Baada ya miezi mbili naenda pale kwenye kinyozi. Nywele inanyolewa. Baada ya miezi mbili narudi tena kinyozi nanyolewa. Hivo mimi nalea nywele yangu mara sita kwa mwaka.

Naam napenda kwa mtazamo wangu napenda upepo kuliko AC. Kwa sababu AC imetengenezwa na mambo ya teknolojia. Lakini upepo unatoka kutoka kwa mbingu yenyewe. Upepo hauna makemikali, upepo hauna uchafuzi wowote. Naam dipo sa naupenda upepo kuliko AC.

Uzuefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni ya kwamba ni kuwe na subira sana na niwe mtu wakuchukua maoni ya kila moja na muundu uzoefu ambazo ambao kazi umenifundisha sana kuwa mwenye subra na kuwa mwenye wakuchukua maoni ya kila moja.

Naam, kitendo cha wema ambacho nimewai kifanya ni kuenda kutembelea watoto yatima. Watoto ambao unapata walikuwa wametupwa walipozaliwa. Ama watoto ambao wazazi wao walifariki wakati watoto wao walipozaliwa. Naam. Wazazi wao walipofariki watoto wakakuwa yatima. Naam, hicho ndio kitendo cha wema ambacho nishaifanya. Napoenda pale tunajumuika pamoja na wao. Tunasherehekea, tunakula kwa pamoja, tunacheza michez yote kwa pamoja.

La hasha, naishi mji wa Nairobi lakini nilizaliwa kule mji wa Meru. Wakati tulipozaliwa huko wazazi walikuja wakapata kazi kutoka Meru wakakuja hadi Nairobi. Nam ndiposa ilichangia pakubwa mimi kuhama kutoka mji ambao nilikuwa naishi kukuja hadi Nairobi. Nam huku Nairobi ndo nipo nimesomea nikaamaliza chuo changu kikuwa na ndipo nafanya kazi.

Jinzi ambavyo mimi hutumia simu wangu. Natumia simu yangu sana sana wakati nataka kuongea na ndugu, marafiki, jamaa. Muda ambao nashiriki katika simu yangu ni masaa kama takriban masaa sita hivi kwa jumla, kwa siku. Programa ambazo zinanihitaji sana kutumia simu ni pale whatsapp. Napotaka kutuma ujumbe, napotaka kuingia kwenye mitandao ya kijamii kama tiktok, kama twitter. Naam. Simu yungu ya kwanza ambyo nilimiliki ilikuwa simu ya aina ya tekno. Naam. Simu imenisaidia katika maisha yangu sana sana katika mawasiliano. Mawasiliano imekuwa imerahisishwa sana kupitia simu. Naam. Muda mzuri wa kuzima simu ni mtu anapoenda kulala na mtu anapokuwa akila. Unapokuwa katika mikutano huu ndo wakati mzuri wa kuzima simu.

Naam, napenda kutembea sana sana misituni, mahali kuna maji, naam, kupunga mandhari ya hewa ile ambayo mwenyezi mungu alitujalia, mahali ambapo kumetulia, mahali ambapo kuna hewa safi, nipo ambapo mimi hupenda sana sana kutembea wakati sana sana wa wikendi.

Kumbukumbu ambayo ninayo ya kutisha zaidi nilipokuwa darasa la nane nilipokuwa darasa la nane nilivamiwa na wezi na wakati huo walinipiga wakanijeruhi wakaniibia kila kitu ambacho nilichokuwa nacho. Naam, hiyo ndio kumbukumbu ambayo inafanya nisikie kutishika sana. Naam, katika maisha yangu. Kwa hivo, hiyo wakati huo wakati walipokuwa wakinipiga, wakininyang'anya, wakinipokonya vitu vyangu. Huo ndio wakati ambao wa kutisha maishani mwangu.

Habari mtandaoni nasomea katika mitandao ya kijamii, kama vile Whatsapp, kama vile Twitter, kama vile TikTok, kama vile Facebook. Huko ndipo mbapo napata habari za mitandaoni. Na pia, tunapata pia kwenye YouTube pia. Na hapo ndipo napata kujua yaliojiri dunia mzima, yaliojiri mahali fulani, ambayo yalimtokea mtu fulani, naam kwenye mitandao ya kijamii.

Nam wiki yangu ya kazi naipanga jumapili jioni. Najua siku ya jumatatu nafaa kuamka sangapi nafaa kufika kazini sangapi nafaa kufanya nini siku hiyo ya jumatatu na panga jumapili nijue jumapili nafaa kufanya nini nafaa kukutana na nani niko na mikutano sangapi jumatano nafaa kufanya nini alhamisi ijumaa mpaka jumamosi. Nam huwa napanga wiki yangu kulingana na mikutano. Siku ya jumapili ndo huwa napanga vile ambavyo siku yangu itakua wiki yangu.

Naam, naam, napenda kujaribu vyakula vipya, dniposa nijue, chaku tuseme kwa mfano, nijue wa China wanakula nini, watu wa Arab wanakula nini, watu wa Somali wanakula nini, watu kutoka nchi flani wanakula nini, naam, napenda kujaribu vyakula vipya, dniposa nijue, pia latha ya huko kungine pia inaonja aje.

Naam, napenda kununua vitu kupitia simu, naam kuna mitandao amboo ilikuja katika mitandao ya kijami, ambao ilikuja ambapo, unaweka, unachagua kile ambacho, unataka, unaweka, unanunua hapo, unatumana pesa hapo, inakufikia, si lazima uende mbali, naam, unaokoa wakati, unaokoa pia fedha, naam.

Naam, napenda kujifunza mambo mapya kupitia mitandao ya kijamii. Kila kitu kipya, kila kitu ambacho tunastahili kukijua inapatikana katika mitandao ya kijamii. Nikitaka kujua jinsi ya kupika naenda pale kwenye mitandao ya kijamii kama youtube naangalia vila ambavyo mtu hupika kitu fulani. Nikitaka kujua vile ambavyo mtu hujibu barua fulani, nikita kujua vila mtu huandika nini, hua naenda katika mitandao ya kijamii najifunzia hapo.

Jambo ambalo linalofanya nifurahi sana sana sana. Ni wakati wanyonge wamepata haki. Ni wakati familia na ndugu na jamaa kwa upande wangu wakati wote kila mtu akosawa. Ni wakati ninaafya njema. Ni wakati ninapopata riziki. Ni wakati ninaposhinda kesi. Ni wakati ninapozungumza na marafiki wangu. Marafiki wale wathati, wale wakaribu.

Jambo ambalo napenda kufanya sana pamoja na familia yangu. Tunapenda kuenda ziara ambapo tunaenda, tunasherekea kwa pamoja, tunasafiri kwa pamoja. Tukipiga gumzo, tukicheka, tukifurahiana Tukipanga mikakati ambavyo tutaweza kufanya familia yetu ikuebora zaidi ambavyo tutatangamana zaidi, tutakuwa na amani zaidi. Na napenda kuenda ziara na familia yangu.